Je mi ni mtu wa ubunifu, ningependa kuamini kuwa mi ni mtu wa ubunifu lakini ubunifu wangu unatokana inategemea na wakati na pia inategemea na hisia nina hisia gani wakati huoo. Kama ninahisi, nina nguvu, ninahisi, niko inspired, kwa lugha ya kingereza, inamanisha wakati huo, nitakuwa mbunifu zaidi, lakini wakati niko chini, sina nguvu, siezi kuwa mbunifu.

Ninafanya nini wakati wa mgugoro na mtu? Wakati wa mgugoro na mtu, napenda sana kuchukua muda wangu, nitulie, ili nisiweze kuongea mambo ambayo hayawezi hayawezi kurudi, mambo ambayo yatafanya mambo yawembaya zaidi. Kwa hivyo, huwa napenda kuchukua muda wangu, nitulie, yeye pia akatulie, alafu, baadaye tutaongea, tutaongea, tujue vile tutakavyo endelea.

Ninapumzika vipi, baada ya siku ndefu, bada ya siku ndefu, kazini sana sana, nafika nyumbani, nioge, nitulie kwenye kochi, nikunywe, nikunywe kahawa, kahawa hunisaidia sana kila siku asubuhi, na jioni, kila jioni, napofika nyumbani. Nikae kwenye kiti, nijinyoroshe kwenye kochi, nilale nikiangalia, nijilaze, siku lala haswa, nijilaze, nikiangalia televisheni.

Jee, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Ndiyo, ninatumia mfumu wa usalama wa vidole katika simu zangu zote, katika kompyuta, natumia mfumu wa usalama wa vidole. Kwa sababu, ni rahisi kutumia, ni haraka kutumia, siitaji kushika pini kila wakati. Siitaji kushika password kwa luga ya kingereza inituwa password siitaji kushika kila wakati na tumia tuki dole changu ambacho ni haraka.

Anashiriki vipi katika jamiyangu. Kwa mfano kila mwezi mara moja kwa mwezi tunaenda kuwaona watoto yatima. Maramoja kwa mwezi, tuna panga safari na marafiki zangu. Tunaenda kwenye madukani. Tuna nunulia vitu ambavyo wanaitaji. Kwa mfano tuna nunulia mguo. Tuna nunulia vyakula. Tunaenda tunawapikia. Kila maramoja kwa mwezi.

Naam napenda sana kuoga na maji ya moto. Nachukia kuoga na maji baridi. Pengine nimekuwa nimepigwa na jua, ninajasho nitakuja kuoga maji baridi. Lakini hata hivyo sipendi sana maji baridi. Napenda maji ya moto. Kwa sababu sihezi sumbuka kuoga. Na pia kwa sababu na hisi vizuri nikioga. Iyo joto nikioga maji baridi huwa inachukuwa mda sana kabla samahani kabla niaze kuoga.

Naam, swali zuri sana, mziki, mziki ninaopenda, napenda sana mziki wa aina ya 'pop'. Mchezaji, mchezaji ambaye napenda sana anaitwa Adele. Huwa anaimba peke yake, haimbi kwenye bendi. Na huwa nasikiza nyimbo zake, nikiwa nafanya usafi nyumbani, ama nikiwa nimetoka kazini nimechoka, na sitaki kelele naeka nyimbo zake kwa sababu hazina kelele sana. Ni nyimbo ambazo zimetulia na za kubarizi. Huwa nahisi vyema, nahisi ni kama huyo mwibaji alikuwa ananimbiia hizo nyimbo zake. Ndio maana nampenda kwa lugha ya kimombo unaweza sema 'I can relate.' hizo nyimbo, naweza kujiweka kwa hizo viatu vyake.

Je nimewahi kununua tikiti za tukio? Ndio nimenunua tikiti za tukio. Kuna tukio ambalo lilikuwa linafanyika huku kwetu. Wanabongo tunaita old skool wana wanamuziki wa kitambo, wanakuja pamoja, wanaeka muziki so wanabongo wa Kenya walikuwa wamekuja huku wote. Nikanunua tikiti pamoja na marafiki zangu, tukaenda kutazama, kuwatazama wakicheza, tukajikumbusha zile wimbo za kitambo.

Je napenda hesabu, siyo vile, lakini hesabu ni muhimu katika maisha yangu. Kwa hivyo inabidi nimependa hesabu hata kama sipendi hesabu. Sichukii hesabu na siipendi lakini kwa sababu ni muhimu lazima niijue. Kwa hivyo, najua hesabu. Tena vizuri sana, nilikuwa najua hesabu nikiwa shule, nilikuwa mwanafunzi mwerevu sana katika hesabu, lakini sikuwa napenda hilo somo la hisabati ingawa, nilikuwa napita, lakini siwezi sema, ilikuwa, kwa siwezi sema napenda sana hesabu, naipenda tu kwa sababu ni lazima nipende, kwa sababu ni muhimu katika maisha.

Utaratibu wangu wa kila siku asubuhi. Ninapo amka kitu cha kwanza ninafanya zoezi. Sio zoezi gumu. Lakini zoezi tool ya kawaida. Naweza nafanya kitu ambayo inaitwa yoga ama stretches alafu ninaenda kuoga kisha nikimaliza kuoga nakuja nakunywa kahawa sana sana huwa na kunywa kahawa ama wakati mwingine. Naeza amua kuunywa kiamshakinywa. Mbini kunywe kahawa. Nipike mbini nipike mayai. Nichemshe mayai ama nipike mayai. Inategemea tu wakati mwingine naweza hadi kula mkate. Huwa naamka mapema. Kama ninaenda kazini na huwa naamka saa kumi na mbili asubuhi. Lakini kama siendi kazini ya mkisi. Siendi kazini sifanyi huwa si amki mapema. Na kabla nitoke nyumbani, lazima vyombo yangu viwe safi. Vyombo ambavyo nimekunywa nazo kiamshakinywa kwa sababu naweza rudi nikiwa nimechoka. Na pia lazima nipige meno mswaki. Sipendi sana kuamka asubuhi, lakini kwa sababu ya kazi lazima ni amke asubuhi. Sina lazima tu niamke asubuhi.

Wakati mwingine nikiwa na msongo wa mawazo, nafanya zoezi nafanya zoezi, ama natoka natembea, lakini sio njiani kwenye kuna magari mengi kwa sababu huwezi jua unaweza kuwa umechukuliwa na mawazo upate umegongwa na gari. Kwa hivyo natembea njiani lakini pale ambapo hakuna magari. Natembea tu karibu na kwenye naishi kuna njia ambazo hazipitwi na magari. Kwa hivyo huwa natembea hapo. Kitu cha pili ambacho mi hufanya nikiwa na msongo wa mawazo napumzika kwenye kochi. Nikiwa na msongo mawazo siwezi fanya kitu, siwezi. Siwezi ona televishini, siwezi fanya kazi, huwa nashindwa hadi kufanya kazi. So napumzika ninalala tu chini. Silali usingizi lakini napumzika tu kwenye kochi.

Je unapenda kupanda milima sana. Kwa luga ya kimombo inaituwa hiking, napenda sana kupanda milima. Wakati mwingine uwa tunaenda pamoja na marafiki zangu. Kwa mfano mwezi uliopita tulienda kupanda milima pamoja na marafiki zangu. Tumenda marambili. Kwa miezi miwili iliopita, tumenda marambili. Kila mwezi maramoja. Tumeenda marambili, tukienda, tunakikisha tumebeba maji ya kutosha. Kwa sababu unajua ukipanda mlima, kulikuwanajua, soo ukipana mlima, unakunajasho Soo tunabeba majimingi. Na pia, ni vizuri kuenda mkiwa wengi, ndiyo msichoke haraka. Mkiwa wengi, hamchoki haraka. Mtu ukiwa mmoja, unachoka haraka.

Aina gani ya keki nayoipenda, mara mingi huwa napenda red velvet ama black forest, lakini sipendi keki ambayo inasukari mingi, najua keki inafaa kuwa tamu, lakini sipendi vitu ambayo vina sukari mingi, kwa hivo napenda keki ambazo hazina sukari mingi kama vile red velvet ama black forest mara yangu ya mwisho kukula keki, ilikuwa kama mwezi, na jaribu sana kukula vizuri, sitaki kuharibu afya yangu. So, najaribu sana, ili nisiweze kula chakula mingi, kwa sababu chakula kingi, ambacho sio ya afya, kwa sababu tayari napenda kula vibanzi, sasa sitaki kuongezea sukari tena.

Kitendo gani chawema nimewahi kufanya? Pengine nimefanya mingi, lakini siezi kumbuka, mini mtu mzuri. Kila mwezi mimi pamoja na marafiki zangu tunaenda kuwatembelea mayatima kwenye kwenye Children's Home. Tunaenda kutembelea mayatima. Kila mwezi, tuna nunulia chakula na mavazi na vinginevyo, vitabu na vinginevyo. Jambo la pili nini mewai kufanya. Pengine kueka mazingira safi.

Jambo gani la dini ni muhimu kwangu. Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuwa watu wazingatie wanalohubiri wasikue wanahubiri kuwa watu watende mazuri alafu wao wanatenda mabaya ama wanahubiri kuwa watu wasizini alafu hao wanazini wanataka watu wahubiri wafanye kile wanachohubiri. Jambo jingine la dini ambalo ni muhimu ni kuwa watu wazingatia. Nikuzingatia siku ya sabato.

Hekima, hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuwa tunafaa kuheshimu kila mtu na tunafaa kuona kila mtu wakiwa sawa kwa mfano. Usiseme, oh huyu ana miaka midogo, seizi muheshimu, ama oh huyu ana miaka midogo kwa hivyo namdharau. Ama unasema huyu, anafanya kazi mbovu, kama maybe, kwa mfano, yeye ni mkulima, mkulima mdogo. Unasema huyu ni mkulima mdogo na mimi ni daktari kwa hivyo namdharau. Haifai hudharau yeyote katika maisha.

Je nimewahi kusafiri kwa ndege? Bado, bado sijasafiri kwa ndege. Lakini, ningependa sana kusafiri kwa ndege. Nikienda ugiriki. Nina maono ya kuwa nitenda ugiriki. Ningependa sana kusafiri kwa ndege. Najua, nitaogopa. Lakini, nyingipenda sana.

Kwanza, sijui kama napenda mvua ama sipendi mvua. Sawa, siwezi sema napenda mvua na siwezi sema nachukia mvua. Mvua ni muhimu kwa sababu inasaidia mimea kukua. Lakini pia mvua inaezafanya. Inaeza fanya ukabadili mipango yako. Pengine ulikuwa unapanga kuenda mahali. Lakini kwa sababu kumenyesha, unabadili. Unabadili mawazo. Unaamua kubaki. Siezi sema napenda mvua kusema kweli na siezi sema pia nachukia. Wakati wa mvua napenda kulala. Kwa sababu nitaenda wapi kukinyesha. Sasa napenda kulala. Wakati wa mvua hua nasikia ni kama kuna kelele, wakati mwingine ni, wakati mwingine haswa kukinyesha usiku. Na kuwe inanyesha mvua kubwa, naeza shindwa kulala.

Jioni na vaa miwani, mimi huwa sivai miwani na huwa sipendi miwani. Lakini na furahia kwa sababu sivai miwani kwa sababu machoyangu ni mazuri. Na nashukuru mungu kwa kuwa machoyangu ni mazuri. Miwani, na sikia, na jua miwani, ina madhara yake, ukizoeya kutumia sana, hauwezi weza kuona bila miwani tena. Ndiomaana siezitaka kutumia miwani.

Muziki ninaousikiza mara nyingi, ni muziki wa aina ya pop, na mwanamuziki ambaye nampenda sana anaitwa Adele, anatokoa uingereza. Napenda nyimbo zake kwa sababu kwa luga kimombo tunasema I can relate with them, na hisi ni kama amenimbia mimi kusababu vile vitu zote ambavyo anaviimba nimeviona katika maisha yangu na vinaka kweli.

Ninahifadhi pesa vipi? Mwanzo napenda kuweka pesa zangu kwenye benki. Benki ambayo napenda kutumia ni benki ya taifa inayoitwa National Bank. Naipenda kwa sababu ni banki ya taifa. Sina sababu ingine ya kuipenda. Njia ingine ambayo napenda kuweka simu, kuweka pesa samahani, ni kutumia simu, kutumia njia ya mpesa, napenda sana kuweka simu, kutumia njia ya mpesa, kuweka pesa kutumia njia ya mpesa, kwenye simu yangu.

Nani aliyekufundisha jambo muhimu? Jambo muhimu, jambo muhimu lipi? Nina mambo mengi muhimu ambayo nimefunzwa, na sana sana huwa nimefunzwa na mamangu mzazi. Mambo muhimu ambayo nimefunzwa, naweza ongelea mipimo cha mojawapo, ni kuwa nimefunzwa kuwa lazima niheshimu wazee wangu.

Mwandishi gani wa vitabu? Haa, ninawapenda. Wa kiswahili, siezi kumbuka yeyote kwa sasa hivi, lakini wa kiingereza, kuna yule ambayo nampenda, anaitwa Mary Mary Higgins Clark. Napenda sana vitabu vyake kwa sababu huwa vinakuacha ukifikiria ni nini litakalofanyika baada ya apa lina kuwacha ukitamani sana kusoma. Kinachoendelea mbele.

Njia gani naitumia kusafiri kila siku? Njia ambayo naitumia kusafiri kila siku ni njia ya basi. Ninapomka asubuhi, naenda njiani naenda kwa kituo cha basi, nachukua basi, hadi kazini. Ningependa sana kutumia kukua na gari langu, lakini bado sijafikia hicho kiwango. Kutumia basi, siezi sema ni kubaya, lakini sio kuzuri kama kukuwa na gari lako.